Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Mimi kile ambacho nafanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwaambia wazidi kusonga mbele hata wapitie nini manake kwa kila mtu anachopitia. The fact that unapitia kitu. Inamanisha there's venye wazungu wanasemanga there's light at the end of the tunnel. Hata mtu akipitia nini? Hatimaye siku moja. Atakuwa sawa. Na hali yake itakuwa hali ingine yenye hakuwa ametarajia. Atakuwa sawa. Mimi huwa sioni need ya kugive up. Sioni need ya mtu kugive up juu. Kama Mungu amekuweka hapo, bado amekuweka, bado una maisha ndani yako nadhani kwamba God has plans for you.

Unapenda mahali kukimya ama pa kelele Mimi hupenda mahali pa kimya juu mahali pa kelele hakunanga amani hakuna amani mtu anaeza pata na kelele hunifanya nakuwa irritated sipendi sana kelele. Um the places kuna loud music people shouting sipendi mahali kama hapo mimi huprifa mahali pakimya kama mahali mimi nimekaa saa hizi hivi mimi naiprifa juu ukona space yako hakuna mtu anakusumbua na unakaa tu pole pole.